Nguvu zangu kazini ni mpangilio wa kazi. Kupanga kazi, kupanga watu wafanye kazi, kupea watu kazi watakayofanya. Pia mimi huridhika ama huwa na nguvu kazini wakati ninapofanya kazi inayokuwa na mpangilio mwema. Nikiingia asubui ama saa yoyote ambayo nitaingia kazini nipate kazi yangu niliipanga tangia siku iliopita Niifanye, kazi nimalize Kisha nipate kazi nyingine, nipange vile nitakavyoifanya kesho yake.